Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Mchezo ninaupenda zaidi ni chess, shartranji, kwa sababu unahitaji kufikiri kwa kina, kupanga mbinu na kutabiri hatua za mpinzani wako. Pia, mimi hufurahia kucheza scrubble, kwa sababu inanisaidia kuimarisha msamiati wangu na kuwa mbunifu na maneno. Michezo hii ni njia nzuri ya kuchangamsha akili na kutumia muda bora na marafiki au familia pia.